Napenda kupiga picha. Kwa wiki naweza kupiga picha sio chini ya saba. Napenda kupiga picha. Lakini huwa katika picha hizo ninaposti mara chache sana. Lakini napenda kupiga picha ndio maana nikanunua simu nzuri kwa ajili ya kupiga picha. Lakini napenda zaidi kupiga picha biashara yangu. Ndiyo ambayo inaniingizia pesa. Kwa hiyo muda mwingi yenyewe ndiyo inapigwa picha.

Sawa, kitabu ninacho kipenda ni kile kinaitwa Hawa the Bus Driver. Ni kitabu kizuri sana nilisoma wakati nipo katika elimu yangu ya sekondari. Hiki ni kitabu cha hadithi ambacho kinatoka ata kwenye mitihani ya shule za sekondari. Mhusika naye mkumbuka ni Hawa. Hawa ni mwanadada ambaye anandesha basi la kukusanya abiria katikati ya jiji. Mtu ambaye ameshauri kusoma hiki kitabu ni mwalimu wangu wa kiingereza kwa jina ambaye alikuwa anaitwa mwalimu joni. Ndiyo, ningependa kusoma kitabu kingine. Cha mwandishi huyu aliyeandika hicho kitabu.